Ninashugulikia wateja kwa heshima, subira na usikivu mkubwa. Huanzia kwa kumsikiliza mteja kwa makini ili kuelewa mahitaji au changamoto yake bila kumkatiza. Hii hunisaidia kutoa majibu sahihi na suluhisho linalofaa kulingana na hali halisi ya mteja huyo. Pia, mimi huwasiliana kwa lugha iliyo wazi na yenye adabu ni kihakikisha mteja anaelewa maelezo ni nayo toa. ninapokutana na malalamiko hubaki mtulivu na hutafuta suluhisho badala ya lawama. Kwa ujumla, huamini kuwa kuwa hudumia wateja vizuri hujenga uaminifu kuridhiana na uhusiano wa muda mrefu.

Ili kujiandaa kwa mkutano huanza kwa kuelewa madhumuni ya mkutano na mambo yatakayo jadiliwa. Husoma agenda mapema na kukusanya taarifa muhimu ili niwe na uelewa mzuri wa mada husika. Pia huandaa hoja au maswali machache ili kuchangia kwa ufanisi wakati wa mkutano. Zaidi ya hayo hujandaa kwa kupanga muda kuhakikisha nawasili mapema au ninaunganishwa kwa wakati ikiwa ni mkutano wa mtandaoni. Pia huandaa vifaa vinavyo hitajika kama daftari kalamu au nyaraka muhimu. Kwa kufanya hivo mimi huingia mkutanoni nikiwa nimejipanga, nikiwa na kujiamini na tayari kushiriki kikamilifu bila wasiwasi yoyote.